Naam nimeshiriki mashindano mashindano ya kukimbia, kucheza handtiboli na pia netiboli, micheza ambayo naipenda sana kwa nilipenda kuhudhuria ama kushiriki nilipenda kushiriki maana ni zoezi, na ukifanya zoezi mwili unakuwapoa, unakuwa sawa, unakuwa tu hauna unyonge ni zoezi na pia inaimarisha, inaimarisha mwili.